Ndio mimi nishawahi kuenda kwenye tamasha la muziki wasanii wa hapa kenya walikuwa na tamasha na lilifanyika katika uwanja wa carnivoral grounds nairobi.

Mimi rangi ni nayo ipenda ama rangi inayo nipendeza ni rangi ya nyeupe huwa napenda rangi hii maana huwa inanifanya naonekana vizuri halafu pia ni rangi ambayo inaonesha mtu wewe ni mtu msafi.